Mji wangu wakuzaliwa unaitwa Migori. Migori uko kusini magharibi mwa Kenya, karibu na mpaka wa Tanzania. Ni mji wenye shughuli nyingi, unaokua haraka na unawaokilisha mchanganiko mzuri wa tamaduni mbali mbali. Nilipokuwa migori niliona jinsi mji huu ulivyo kitovu cha biashara. Watu hutoka maeneo karibu kama Awendo, Rongo, Kuria na hata kutoka Tanzania kuja kufanya biashara. Soko la migori linashughuli nyingi sana kuanzia mazao ya kilimo kama mahindi, ndizi, mboga, hadi samaki, wanaotoka ziwa Viktoria. Migori pia ni mji wenye watu wachapakazi. Wengi wanajishughulisha na kilimo, biashara ndogo ndogo, uchimbaji ndogo wa dhahabu katika baadhi ya maeneo ya kaunti na ajira za sekta binafsi na ya uma. Licha ya changamoto kama mji mengine inayokuwa, Migori ina roho ya maendeleo na matumaini. Kwa kifupi, Migori si tu mji nilikozaliwa, bali ni sehemu ilionilea, ikanifundisha thamani ya bidii uvumilivu na kuishi na watu wa tamaduni tofauti, ni nyumbani na nitajivunia migori daima.